Napenda kuandika nikitumia kompyuta kwa sababu kompyuta itahifadhi kila kitu ambacho naandika pale kwa mfano nikiandika kwa mkono ninaweza poteza hiyo karatasi ama hicho kitabu ambacho nimekiandikia hivyo vitu vyangu so nafadhalisha.

Tukio muhimu kwa maisha yangu ni kama vile siku ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa kwangu huwa inanipendeza sana kwa manake. Uwa nasherekea. Siku kuu ama siku muhimu sana maishani mwangu. Hii ni kwa sababu uwa na shukuru Mungu. Kwa afya njema. Kwa mafanikio ambayo nimeyapata. Na pia kunipea. Uwezo wa kuendelea kimaisha.

Kuna changamoto mingi sana kazini na yafuatayo ni changamoto ambazo uwa nazipitia pale kazini ya kwanza ni malipo duni pale kazini unapata mtu wamesoma lakini malipo bado iko chini kiasi ya pili ni mazingira duni ambayo ina imekuwa changamoto kwa mta kwa muda mrefu asa Tukizungumzia maneno kama chakula bora, kupata maji safi ya kunywa na kadhalika ya tatu ni hakuna uwezo wa kujiendeleza kwa mfano kujiendeleza kwa kimasomo kujifunza mafunzo mengine ya kiteknolojia na kadhalika ai Kuna pia ufisadi, ufisadi pia ni changamoto kubwa sana pale kazini Kisha pia ukabila ukabila naezasema ni changamoto nyingine.

Mimi hupenda kuangalia televisheni haswa wakati wa jioni wakati ambapo nimetoka kazini na kuna kipindi ambacho nakipenda sana katika runinga yetu ya citizen tv ambacho kinaitwa ayana ayana inazungumzia mambo ambayo yanaendelea sasa hivi katika dunia hii na inatufunza mengi sana kuwa watu wenye heshima, wenye nidhamu, manake maisha uwenda yakabadilika so unaipenda sana kuiangalia uwa ina inapeperushwa katika runinga ya citizen kutoka saa moja na nusu jioni hadi saa mbili usiku.

Nimekua nikihamasisha watu kuhusu umuhimu wa mazingira, umuhimu wa kupanda miti katika kijiji yangu. Na ya pili, nimekua nikipanda miti angalau mmoja kwa siku. Pia tena kuhamasisha watu jinsi ya kutupa taka. Manake kuna aina tofauti tofauti ya taka ambayo inaeza haribu mazingira.

Napenda kuwagelea Aswa msimuhu wa januari manake ni kuna joto Kuna jua mingi mi uwagelea sana sana weekendi siku ya jumamosi na ninapa wagelea wana Nahisi vizuri sana mwilini na pia ni ni kuwagelea ni kama kufanya zoezi na hivyo basi naipenda kuwagelea sana.

Naam nimekuwa nikifikiria sana kuanzisha biashara haswa mwaka huu mpya mpango wangu mmoja ni kufungua biashara na nimekuwa nikifikiria kutembea pale china kuleta kununua vitu pale na kuja kuuza Hapa nyumbani. Na biashara ni nzuri sana nina mandugu ambao wanafanya biashara na maisha yao yamebadilika wana majumba nzuri nzuri, wana magari nzuri nzuri. Hivyo basi hata mimi ni niishi maisha mzuri.

Ninapenda asali sana, maanake nina asali chumbani kwangu ambayo na hupenda kupaka kwa mkate, pia napika na uji, asali ni nzuri sana kihafya, inakua kama dawa, ni kama dawa ya homa na watoto sana sana uwa wanapewa, asali hili iweze kuzuia magonjwa tofauti. Mimi pia ni mkulima. Nina mizinga mingi sana ambayo hutoa asali na nikiuza huwa inapesa sana. So napenda asali sana. Ndio maanake nikafanya ukulima wa asali.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

Simu yangu inatumika haswa karibu kila wakati manake, kuna kazi muhimu sana ambayo, najitaji kuwa na simu yake, kwa mfano nikiamka asubuhi, huwa naingia kufanya kazi, pale mtandaoni nikitumia simu, nikifanya masomo yangu huwa natumia simu yangu, pia nikifanya zoezi huwa natumia simu, nikitaka kuuza vitu pale mtandaoni pia natumia simu yangu so maana simu yangu ni simu muhimu sana na ni kifaa ambacho siezi kaa bila manake ina kazi mingi sana za kufanya.

Naam, napenda kuvaa kofia haswa msimu huu wa jua, jua kali. So, ninavyovaa kofia huwa najizuia kwa miale za jua. Na napenda kofia kwa sababu kuna kofia ambazo zinapendeza sana na ziko kwenye fesheni. Na zinapendeza sana. Ndiyo maana mimi hupenda kuvaa kofia.

Mimi hunywa maji sana haswa wakati wa mchana kwa mfano kwa siku nzima. Mimi hunywa maji ya kiasi ya lita mbili na nina kibuyu yangu ambayo uwa naeka maji napeleka kazini nanywa nikimaliza narudisha nyumbani.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

Nyumba inaitaji kusafishwa leo, vumbi limejaa kila mahali Nitaanza na chumba cha kulala, nifunge vitanda vizuri, vyombo vya kuchomea, vikohozi, vinaitaji Kunawishwa, sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa Ninaitaji kusafisha bafuni pia, iwe safi kabisa kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole Nitawasha muziki, nifanye kazi ikiwa na furaha Watoto watanisaidia kupanga viti vyao nyumba safi inatoa amani ya moyo Ninafikiria, nitatumia saa mbili tu Baada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.

Uwezo ambao ningependa kuwa ni uwezo wa kukuwa kiongozi, haswa kiongozi mkubwa serikalini. Maanake kuna vitu vingi ambavyo vinafaa kufanywa na watu ambao wako uongozini kwa mfano kusaidia ambao hawawezi jisaidia. Kwa mfano wale watu ambao hawana wazazi, kuna watu ambao wanalala, barabarani, kuna watu ambao walipoteza wazazi wao ambao wanahitaji usaidizi. Naam ningekuwa kwa hiyo uwezo, ningeweza kuwasaidia. Nyingine ni barabara zetu, barabara zetu ni mbovu sana. Ningekuwa kwa ile nafasi ya uongozini, ningeweza kuyajenga haya mabarabara ili watu wawe na usafiri wenye usalama.

Naupenda kula popcorn sana. Na pia naupenda kupika. Manake ina ladha nzuri sana. Aswa wakati ambapo unaeka maindi kwenye sufuria, unuongeza mafuta, unafunika kwa muda wa dakika mbili, unapata imesha ikua tayari kukulwa, na pia kuongeza chumvi kidogo ambayo inaipea ladha nzuri sana.

Naam mimi napenda kukimbia haswa wakati huwa nafanya mazoezi na kukimbia imenifanya nikaweza kupunguza kilo ambayo nilikuwa nayo mwilini, imenipunguzia uwezo wa kuchoka kila mara na pia imenipea uwezo wa kupumua vizuri. Manake nilikuwa na shida ya kupumua. Tangunianze kukimbia na kufanya mazoezi mbali mbali. Imenipa uwezo wa kukaa vizuri kiafya.

Nina njaa sana je, nipike nini leo Kuna wali na maharagwe hapo jikoni au nipike pilau Lakini inachukua muda mrefu Nadhani nitafanya vitu rahisi tu chapati na mchuzi wa mboga Nina vyuma viazi na karoti Nitaongeza pilipili kidogo Sipendi chakula kisicho na ladha Watoto wanapenda chapati sana Watafurahia Ninahitaji kuanza kuandaa mapema Labda hawajalala kutoka shuleni kazi za kupika ni nzuri Lakini leo nimezeeka kidogo.